Mwandishi wa vitabu ninaye mpenda sana anaitwa Ken Walibora. Mwandishi aliandika vitabu vingi vya kiswahili, vitabu vya mafunzo, vitabu vya kusoma shuleni, na pia vile vya kifamilia.